Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi. Natumia kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari na kunjifunza mambo mapya. Hata hivyo najidhairi kutochanganyikiwa na kupoteza munda na kulinda faragha yangu.

Mnyama wangu wa kufunga ni sungura anaonekana chumbani kwake ambapo ni ambayo nimemjengea huwa na tabia mzuri sana kwa sababu nimekwisha kumuelimisha na akaelewa tabia ana tabia mzuri sana chanzo chakipato kufunga sungura hukua ni biashara ye nyefaida na weza kuuza nyama maziwa ata bengu.

Chakula nachokipenda kula jioni ni chakula cha msingi katika tamaduni yangu ambacho ni ugali ugali una mwanga mwingi ambao hutoa nishati ya kutosha kwa mwili kufanya kazi za kila siku ni chakula kinachofaa kwa watu wanaofanya kazi ngumu au shughuli za kimwili ni chakula rahisi kutumika pamoja na vyakula vingine kama vile supu, mboga, samaki au nyama ni chakula ambacho nakipenda sana kwa kujenga mashikamano ya kijamii vile vile hutoa uthabiti wa chakula ni rahisi kulisha familia yangu na hii chakula.

Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni inchi ya Egypt. Hii nchi ningependa sana kwenda kuona zile pembe ambazo wana Israeli walitengeneza nina pofikiri safari ya kwenda huko hua na jihisi ni kama niko kwa hali ya kutembea kwenda hiyo.

Kufanya kazi na timu ya mbali sana sana hutumia mtandao wa kijamii wa kuwasiliana. Naweza tumia video call na wenzangu ambao wako mbali. Hii hurahisisha mambo na hali ya kuonana. Vile vile hurahisisha gharama ya usafiri kwenda huko mbali. Hii imenisaidia sana kwa sababu kuna sehemu kadha mtu hawezi safiri kwa siku moja kwenda. Hivyo hupunguza masaa na hupunguza mwendo mtu angetumia kwenda.

Mnyama ambaye nimewai funga ni mbwa huyu mnyama nilimfunga kwa sababu ana urafiki sana na watu hasaa watoto anapenda sana kucheza na watoto na kuwalinda vile vile umuhimu mwingine nilimpenda kwa sababu ya usalama alikuwa akibweka na kutulinda sisi kutokana na furugu ama wezi ambao wanaeza jaribu kuvamia boma.